Mara kwa mara, ninajipata kuwa na udhaifu katika jambo moja ama mambo mbalimbali kazini. Udhaifu huu unaweza kutokana na kukosa kujua vizuri mambo ya kazi ama kukosa mafunzo katika uzoefu ama katika jambo moja la kazi. Ninapenda sana iwapo nitagundua kwamba nina udhaifu kuushugulikia ili kuondoa udhaifu ule. Kwanza ninapenda kuangalia udhaifu huo unatokana na nini ama kiini cha ule udhaifu ni nini ili kushugulikia kiini hicho. Mara nyingi nimepata kwamba kiini cha udhaifu wangu mara nyingi huwa ni kukosa mafunzo mazuri ama kukosa kushugulikia mambo ambayo yana maana sana kazini. Pili mara nyingine ninapata kwamba sikupata kupewa mafunzo ama kuelezewa jinsi ninavyo faa kufanya kazi ama kuendeleza mambo yangu kazini. Ninapotambua kiini ninaweza kushugulikia. Kwa mfano iwapo ni mafunzo sina ninaweza kujifunza. Iwapo sitaweza kujifunza ni na muomba mtu mmoja ambaye ni mfanyikazi mwenzangu anipe mafunzo kuhusu jambo lile ambalo silielewi vizuri. Iwapo udhaifu unatokana na kazi kuwa mingi sana ninapenda pia kuomba msaada iwapo sitapata msaada kupitia kwa mfanyikazi mwenzangu ama iwapo watu wengi pia kazini wanazo kazi nyingi ninapenda kumuuliza mkubwa wetu aweze kupunguza kiwango cha kazi ambacho tunafaa kukifanya. Mara nyingi udhaifu unaweza tokana na mambo ya mawasiliano. Unapata kwamba ninashindwa kuwasiliana vizuri na wafanyikazi wenzangu. Sana sana wakati wa kuwatolea maelezo ama kuwapa mawaidha ya mambo ambayo yanahitajika. Mara nyingi ninapata kujifunza ama kujua kamba nina udhaifu kupitia kwa watu wengine ambao ni wafanyikazi wenzangu. Iwapo nitakua kazini na nisikie mtu akilalamika kuhusu jambo ambalo sijaweza kulifanya mawasiliano ambayo sijawasiliana kwa njia inayofaa. Ama jambo ambalo nimelifanya na halija waridhisha wenzangu. Ninachukulia kwa makini sana mambo hayo. Maranyingi ninapenda kuzungumza. Na wafanyi kazi wenzangu ambao wameweza kulalamika kuhusu kazi yangu. Iwapo watakua na uwazi na kunielezea nitajaribu kujifunza ili niweze kufanya kazi ama kuinua kiwango cha kazi yangu ama pia ninaeza kuwauliza jinsi ambavyo wangependa mimi niwasiliane na wao. Ninapenda sana kupokea maoni ya watu bila kuleta hisia za hasira. Mara nyingi wafanyikazi wenzangu wanaponizungumzia ama wanapotaka kufanya na mawasiliano na mimi. Kuhusu udhaifu wangu, ninaona kwamba ni jambo nzuri kwani wanafanya hivyo ilikunisaidia. Mara zingine ninapenda kuomba usaidizi ili kushughulikia udhaifu wangu kupitia kwa watalam. Iwapo ni jambo ambalo linanisumbua sana ama lina kuwa ngumu kupata ama kulitatua. Udhaifu huo ninaweza nikaomba msaada kwa watalamu ambao wanapatika na kazini.

Kuna njia mbali mbali, ninazopenda kutumia kuwasiliana na watu. Mara nyingi, ninapenda kuwasililiana na watu kwa kupitia, kuongea. Kuongea na watu, ndio njia, ambayo ninaitumia sana, tuseme, asilimia tisini, kuwasiliana na watu. Hawa, wanaeza kuwa ni watu wa jamii yangu, walioko nyumbani. Pia, wafanyikazi wenzangu, marafiki na watu ambayo minaweza kupatana nao, katika shughuli zangu, za kimaisha, za kila siku. Ninaeza kupatana na watu mbalimbali, kama uko sokoni wakati ninapotembea barabarani, kanisani, kwenye maktaba na pia, ninapotembelea, sehemu mbalimbali za burudani. Mara nyingi, ninawasiliana na watu, kwa mambo ambayo ni rahisi rahisi, kama vile kusalimiana na kuambiana mambo, ambayo, sio mambo mazito. Kwa mfano, naeza kupatana na mtu barabarani, akaniomba, nimuelezee, njia. Mawasiliano haya, huwa ni mafupi. Na ninaweza, kuwasiliana na hawa watu, kwa kuongea. Ninaweza pia, kuwasiliana na watu kwa kupitia njia ya ishara. Hata ingawa sijasoma, lugha ya ishara, ninajua, kutumia ishara, kwa mambo madogo madogo na mambo ambayo pia, ni rahisi. Kwa mfano, iwapo mtu ataniuliza, kazini ni muelekeze mahali ambapo, ameweka kitu chake, kama vile kitabu, nitaweza, kwa njia ya ishara, kumuonyesha mahali ambapo, kitabu hicho, kiko. Mara nyingine, iwapo mtu ataniuliza swali ambalo, ninataka kumuambia, ndiyo ama ndiyo ndiyo jibu na weza kumuonyesha, kwa ishara ya kutingiza kichwa juu na chini. Ninaeza pia, kutumia ishara kama vile kusema la iwapo nitatingiza kichwa changu, pande na pande iyoni kumaanisha ninasema la. Watu wengi, ambao ninawasiliana na wao, kila siku, ninapata kwamba wanazielewa lugha ya ishara ambazo ni rahisi. Pia, iwapo mtu ataniambia, ni muwelekeze, njia ya kuenda sokoni, ninaeza, kutumia, mkono wangu na ishara ya kidole na kumuelekeza, njia ambayo itamfikisha, sokoni ama jijini. Ninaweza pia, kuwasiliana na watu kwa njia ya simu. Ninatumia, simu kwa mawasiliano, sana sana kwa watu ambao wako mbali. Ninapo tumia simu, ninaweza kuwasiliana, kwa njia ya kuongea na pia ninaweza kutuma ujumbe. Mara nyingi, ninapenda, kutumia simu kuongea, kwani, naona njia hii ni rahisi. Naeza kuongea na mtu, moja kwa moja. Naweza pia, kuwasiliana na mtu, kupitia na njia ya kurekodi video, na kumtumia atazame baadaye. Pia, ninaweza kurekodi maneno na kumuachia mtu akayasikilize baadae. Pia ninaweza kupiga video na kuwasiliana kwa wakati huo huo. Ninapenda pia, kuwasiliana na watu, kwa njia ya kutuma jumbe. Sana sana, ninatumia jumbe za whatsapp ama messages kwenye simu. Ninaweza pia, nikatumia jumbe kutumia, mtandao wa barua pepe. Ambao ninautumia sana sana ninapokuwa kazini.